Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri? Moja yapo ya vitu ambao vinafanya mazingira kuwa mazuri kazini. Ni kuwa na husiano mwema, kati ya wenzako na wakubwa wako. Na pia kuwa na heshima, na kuwaheshimu watu wote ambao mnafanya nao kazi, basi kikiwa hivo basi mtakuwa na mazingira mazuri sana kazini.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Napendelea sana mahali pa kimya kwa sababu napenda kuuliza akili yangu. Na mahali pa kimya basi inakuwezesha basi akili yako kutoa mawazo ambayo yatasaidia ama mawazo ya ubunifu, bali mahali pa kelele basi hufanya mwili kuwa katika hali ambayo si sharpu na hali ambayo tunaeza sema tatanishi.

Kipawa gani una? Kipawa ambacho sina ni kipawa cha kukimbia kwa muda mrefu. Kijulikanapo basi kukimbia basi ni kipawa kwani watu wengi hawawezi kimbia kwa muda mrefu kwa masaa marefu. Icho ni kipawa mbacho sina lakini ningependa sana kuwa nacho kwa sababu pia ni muhimu sana katika mazoezi na kukimbia kwa mapafu na kwa akili inasaidia sana.

Ni rangi gani unayopenda zaidi unapoiona. Rangi ambayo naipenda zaidi ninapoiona ni rangi nyeupe. Kazingatia kwamba rangi nyeupe inamaanisha amani na utulivu. Na rangi nyeupe ninapoiona basi napata utulivu na nahisi amani sana moyoni. Na mahali pengi napenda kuona rangi nyeupe ni katika makazi na barabarani pia.

Timu gani ya michezo unaifuata? Timu ambayo ya mchezo ambayo unaifuata ni timu unayoitwa arsenali. Timu ambayo inachaza kule uingereza timu ambayo kwa sasa hivi ndio nambari moja katika table. Ni timu yenye wachezaji wenye vipawa, wachezaji wanaojituma na wachezaji wenye uledi sana, na ni timu unayopenda.

Je, unapenda kufaa kufia? Ndiyo napenda kufa kufia hasa wakati wa jua, ili kukinga kichwa changu kutokana na miale mikali ya jua, bali kichwa kikipigwa na jua sana basi, inaezaleta kuumua na kichwa, na pia inazaleta kuminyefoka kwa nywele. Ndio basi napenda kukinga kichwa changu kupitia kufia, na pia wakati mvua inaponyesha.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Mazoezi ya mwili nafanya mara mbili. Ya kwanza nafanya ninapo amka asubuhi ambako nafanya squats nakimbia kidogo na nitaruka kamba. Jioni inapofika pia nakimbia kidogo, naruka kamba na kufanya zile ambazo zinaitwa push-ups katika afya bora na kuboresha akili yangu.

Unakunywa maji mara ngapi kwa siku? Maji nanywa mara kwa mara kutokana na kazi yangu ninayoifanya. Kwani kazi yangu, inamuda mrefu sana kusimama katika jua. Hivyo basi nafaa ninywe maji, ili nisikuwe dehydrated. Hivyo basi nakunywa maji mara mingi sana kwa siku kutokana na kazi ninayofanya. Bali bali pia maji yana manufaa zaidi katika mwili, ikiwepo kusaidia kutoa joto katika mwili.

Unafanya nini mara nyingi wikendi? Mara nyingi wikendi hasa siku ya jumamosi, ni siku yakufanya usafi katika nyumba, na kuhakikisha kwanza kwamba nguo zote ziko safi, vyombo ni visafi, na nyumba iko katika hali nzuri. Wakati wa jumapili, ni siku ya kwenda kanisani kumcha Mungu, napatoka kanisani basi, tatembea sehemu za starehe, kujiburudisha kidogo.

Unapenda nini kuhusu shirika lako? Nachopenda kuhusu shirika langu ni usawa, kati ya watu na wakubwa. Wali sawa huleta heshima zaidi linafanya shirika kukua bila makasariko na bila wivu. Ile basi napenda usawa ulio katika shirika langu.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Nasherehekea mafanikio ya timu katika njia nyingi ikiwemo kunywa pombe kidogo, kupiga sherehe, na kuenda kwenye miziki. Hizi ni njia ambazo nazitumia sana, kusherehekea mafanikio ya timu, na pia kujumuika na marafiki na jamaa pamoja.

Je unapenda kufanya kazi nyumbani? Ji unapenda kufanya kazi nyumbani? Ikiwepo kama kazi hiyo basi ina manufaa zaidi ama nakipato cha juu basi napenda kufanya kazi nyumbani. Bado ukiwa nyumbani kuna vitu vingi sana unaepuka kama vile mambo ya barabarani na mambo ya watu huko nje. Ukiwa nyumbani kuna amani na kuna hali tulivu.

Ni hekima gani unajifunza maishani? Hekima ninayojifunza maishani ni kutojaribisha ama kutofosi mtu kufanya kitu ambacho maybe anafaa kujuwa anatakana kukifanya. Hiyo ni hekima ambayo inaniepusha vitu vingi sana. Ikiwemo inanipa amani na watu na ikiwemo inanipa ushirikioano mzuri sana na watu. Basi hekima hio inanisaidia sana katika maisha yangu.

Ni nini kinachokupa motisha kazini? Kinachonipa mwotisha kazini ni hela, ama mshahara, ama pesa. Nazingatia kwamba basi sisi huwa tunafanya kazi kwa lengo moja ili kupata kulipwa. Basi mshahara unapokuwa mzuri, basi unanipa motisha sana kufanya kazi kazini.

Nyama gani unayopenda zaidi? Nyama ambayo naipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Napenda sana nyama ya mbuzi. Ikiwa katika hali ya kuchomwa, ama kuchemshwa, ama kukaangwa nyama ambayo nimependa sana kutoka nikiwa utotoni, hadi nikawa mtu mzima. Nyama ambao naipenda, na sitaacha kuipenda.

Je, unafaa saa ndiyo nafaa saa ila napenda sana kufaa saa kutukana na kuangalia muda ambao kwa kulingana na vile muda na votumia hivyo basi saa inanipa vitu ambavo vina sitahili na pia inanipa mwonekano mzuri sana napofaa saa hivyo basi napenda sana kufaa saa.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Kitu ambacho nachopenda kufanya na familia yangu ni kuenda kutembea katika maneneo ambayo yana utulivu, maeneo ambayo yana wanyamapori kama vile tsavo, maeneo ambayo ni ya starehe kama vile pwani, maeneo ambayo basi yana vivutio kama vile fort jesus palv Fort Jesus upande wa mombasa, na ni maeneo nayopenda sana kufanya na kuenda na familia yangu.